Napenda kupanda mboga shambani. Leo nitapalilia bustani yangu. Nyanya zinaonekana zinakuwa vizuri. Tangawizi na vitunguu pia vinaendelea sawa. Kazihii inanipa amani ya moyo. Ninapokuwa shambani nasahau masumbufu ya kila siku. Nafurahia kuona mimea ikikua. Ni kama kulea watoto. Lazima ni nyunyize majileo. Juali mekua kali. Nitavuna nyanya wiki ijayo. Zimeiva. Naomba nipande piamaua mengine. Ili bustani iwe nzuri zaidi. Shughuli hii ni burudani yangu bora.

Lazima niandae orodha ya mahitaji ya wiki mzima Tunahitaji unga mafuta sukari na chumvi mboga zinahitajika kila siku Nitanunua kabeji karoti na vitunguu Nyama kwa wiki moja nadhani kilo mbili zitatosha Samaki pia ni nzuri Tutakula siku mbili au tatu mayai ni muhimu kwa watoto Nitanunua ludo moja matunda kwa watoto machungwa na maembe yapo sokoni sasa Je, nina pesa za kutosha hebu nihesabu labda shilingi elfu kumi zitatosha nikienda asubuhi mapema nitapata vitu vipya na bei nzuri.

Nina programu nyingi sana kwenyebsimu yangu, je, ninazitumia zote, nadani nusu tu, nizivute zile sizitumi, zinachukua nafasi, programu ya mawasiriano ni muhimu, nitunze programu ya ramani pia ninaitumia kila siku, inanisaidia kupata jia, programu za michezo, je, zinifa, labra moja au mbiri tu kwa burudani, nizivute zingine, Nina programu za kusoma habali, katha ni za aina moja Nitaweka moja tu, mbora zaidi Programu ya benki ni lazima, ninalipisha bila kuangalia pesa nadhani nitaweka programu kumi tu, simu itafanya kazi haraka zaidi bila kuchelewa.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

Jirani yangu alintembelea jana. Tulizugumuza mambo mengi. Yeye ni mtu mzuri sana. Tunasaidiana kila wakati. Alikopa chumvi kidogo. Nilikuwa bila. Nilikupa bila tatizo. Majirani wazuli ni kama familia. Mwezi uliopita mimi nilimkopa sukari. Alinipa bila maswali. Tunaangalia watoto wakila mmoja wanapaondoka. Hii ni jamii ya kweli. Tunahusiana vizuri Labda nitampikia chakula kidogo Nimpelekee kesho Yeye alinipikia wiki iliopita NIlipokuwa mgojwa Lazima turudishiane wema Majirani wema ni baraka ya mungu Lazima tuwa heshimu.

Wakati siyuko nyumbani, mimi napenda kukula kwa mikahawa iliyo safi, tulivu na yenye huduma nzuri kwa wateja. Napendelea maeneo ambayo chakula kinapikwa kwa usafi na kina ladha nzuri hata kama ni mkahawa mdogo wa karibu. Pia napenda kukula mahali ambabo mazingira ni mazuri na yanaruhusu mtu kupumzika na kufurahia chakula bila kelele mingi. Wakati mwingine kupedelea mika hawa inayotoa vyakula vya asili na vya kitamaduni kutoka kwa jamii tofauti nchini Kenya. Ili kuniwezesha kujua utamaduni na wa chakula kutoka jamii mbalimbali nchini Kenya.

Mimi napenda mvua kwani wakati kunanyesha matone ya mvua yanaleta utulivu yanapogonga ardhi au paa. Sauti yake ni kama mziki mdogo wa kutuliza mawazo kwangu. Pia mimi hugundua kuwa mvua si tu furaha yangu binafsi, bali pia ni ishara ya matumaini na ukuwaji. Nafurahia jinsi mimea inavyokuwa kwa nguvu zaidi baada ya mvua, wanyama wanavyopata maji ya kunywa na ardhi inavyopata nguvu ya kutoa chakula. Kwa mimi mvua ni kumbukumbu kwangu maisha yanaenderea, kila kitu kinakua na kuimarika na dunia inatupa nafasi ya kuota ndoto mpya. Hii ndiyo sababu mimi huguswa na mvua kila wakati. Sio tu kwa ajili ya utulivu wake bali pia kwa alama ya maisha kuwaji na matumaini yasiyo na kikomo.

Mimi napenda nyama ya mbuzi, ladha yake, na jinsi inavyo pika vizuri hunifanya nijisikie furaha kila nikila. Ingawa pia napenda nyama ya samaki, mara nyingine inakuwa changamoto kwangu kwa sababu mifupa yake mara nyingi huleta usumbufu. Kwa kweli, mimi huwa natumia muda mwingi kuondoa mifupa hiyo kabla ya kula. Jambo linalosababisha mimi kutumia masaa zaidi ya kawaida. Hata hivyo, mimi bado hushiriki katika kula samaki kwa sababu napenda ladha yake na faida zake ki afia. Lakini napenda pia kuwa makini, ili kuhakikisha chakula kinakua salama na cha kufurahia. Kwa mimi, hi mfano wa jinsi mimi, ninavyopenda kushugulikia chagamoto kidogo kwa sababu ya furaha ya mwisho ya kula chakula ninachopenda.